Timu yangu ni Manchester United Iyo ndiyo ni timu ya Ungereza Iyo ndiyo timu napenda sana na nirianza kuifuatiria mwaka wa mwaka wa elfu mbiri na kumi Wakati mchezo yao ya kwanza ilikua ya uefa walikuwa Manchester United wanacheza na Barcelona FC Barcelona hiyo ndi hirikuwa mara yangu ya kwanza kutanzama hiyo mcheza yao lakini hirikuwa tulishindwa hiyo wakati ndiyo tulikuwa na wacheza zaji kama banda sawi hiyo ndiyo hirikuwa goalkeeper hirikuwa na kocha hirikuwa naituwa alex pergason hiyo hao ndiyo unajua hao ndiyo walipanya ni anza kupenda nindichagwe manchester eee harafu Mi kwa saizi ya mchezaji mwenye napenda, hii krabi yetu ni Bruno Fernandez. Fernandez kuna vienye ya ukua ni mchezaji wa kujituma, anapanga watu wake, krabu wanaipanga. Kama u wakati ya likuwa amepata injury, alikuwa amepata maumivu, hakatoka kidogo. Kuna vienye mpira yetu ilikuwa, ilikuwa imeenda chini kidogo. Juu tunakosa huyu mtu wakutupanga mtu wana kuwapo akupare katikati Anagawa mpira, anapanga wachezaji Fernandez na mpenda juu anapenda, anafanya hivo Bruno Fernandez Lakini kitu yu naona tunakosa Nipare mbele, tunakosa mchezaji wakumarizia juu napata Fernandez anapanga mpira Mpiri natoka hile saidi ya katikatia na pireka hile saidi ya juu ama ya chini, wachini, dog nae Anawapitishia mpira huko kwa box, kwa gola Lakini unapata hakuna watu wakumarizia Zasa hiyo ndiyo tukunayo shida kubwa kwa saa hizi na hiyo saa hizi wakasabu tutapata kocha mwingine huyo wakuanza already ya meenda Tunangojea tuone kama atakuja kureto mabadiri Mabadiri kwa ingina hii msimu ya sama tuwana wenye itakuwa.

Mimi naishi bed sitter Bed sitter ni nyumba uenye ikona haina mambo mingi ikona choo choo yenye imishikana na bafu ikona jikoni jikoni Nika room tuka dogo Alafu ikona living room yenye ni kwa kukulala na kukula kwenye unakula unalala tu hapo kiuna tv iku wapo kila kitu iku kwa hiyo room moja Sasa hiyo ndiyo bed sitter Hapa hii maeneo yenye nakaa Hakuna nyumba zingine kubwa kubwa Hakuna nyumba kubwa tu ni moja tu Napata hizi nyumba zingine ya hazijaenda maghorofa zenye zimezidi mbili Kuna mbili ama tatu hapo halafu ni maeneo haina watu wengi kumetulia Hakuna vurugu kusema tu ukweli napenda huku kwenye naishi maji ya haipotei, stima haipotei Hakuna takataka zinatupua juu hakuna watu wengi mazingira yani imetulia kabisa Hapa nilihama miaka mbili zimepita Januari ya mwaka ya wa elfu mbili na ishirini na nne hadi wa saizi na sijai hama hapa Uku venye nilikuja nyeri Sijai hama hii eneo nimekuwa nikika huku juu tena kuhama hama Kuhama hama inakuwa inakua ni gharama ingine. Alafu sasa kama pahali kuna usalama. Huku kwetu kuna kuwa na usalama hakuna wizi. So hakuna haja kuhama niko tu sawa nikiwa huku. Na maisha inaendelea na hata hii mwaka yote tena sijapanga kuhama. Maisha iko tu sawa huku.